Mara nyingi wikendi napenda kutembea na kujiburudisha, hasaa kupunguza mawazo na kuleta furaha. Natembea kuona vitu vipya, kupata hewa safi na kukutana hata na watu, watu wengine. Napenda pia kutembelea marafiki zangu ama pia kufanya usafi wa nyumba.